Kutathmini malengo yangu ya kila mwezi kwa kuhakikisha kuwa mimi hufanya bidii ili kuweza kufikisha ile malengo ambayo mimi hutaka kupata kila mwezi unapo isha.

Jinsi ninavyowakaribisha wafanyakazi wapya ni kwa kuwaandalia mahali yao pa kazi vizuri na pia kuwakaribisha katika timu iliyokuwa kwa upendo ili awe mmoja wao na pia kuwakaribisha kwa mlo pamoja na timu ili ajihisi mmoja wa timu yetu. Na pia kuweza kumpa yule ambaye ataweza kumsaidia kujua yale yanayoendelea katika kampuni yangu.

Sera ambayo mimi uiona muhimu katika kampuni ni sera ya usawa na haki. Kampuni inapokuwa na usawa na haki kwa wafanya biashara wake huwezesha wafanya biashara wote kujiona kupendwa, na pia hii inawamotisha kufanya kazi yao kwa bidii na kwa upendo.

Kipaumbele ya kazini ni uaminifu, hii uwezesha wenzako kukufe kukuwe kukuamini na pia meneje wako kukuamini na ku kuepushana na makosa ndogo ndogo na pia kukuwezesha kupata cheo kuu katika kazi yako.

Uzoefu ambayo imenifundisha zaidi kazini ni jinsi yaku uzoea na wenzangu na kujifunza mambo mageni kutoka kwao na pia jinsi ni nivyo zoea na meneja wangu na kuweza kupandishwa cheo kwa bidii niliyokuwa nikifanya.

Mimi hupenda AC kushinda upepo kwa sababu upepo unawezasababisha uharibifu wa vitu kama vile kutoa mabati ya nyumba ilhali AC ni kifaa ambacho huweza kubebwa kila mahali na inatumika kupoza hewa ndani ya jumba au gari.

Jinsi ninavyo nawisha kazi zangu za maisha ya kibinafsi ni kwa kutenga muda maalumu kwa kazi na muda wakujipumzisha na pia kutumia kalenda za programu ya kupanga muda ili kuweza kuandaa shughuli zangu na pia mimi huweza kufanya mazoezi na kula vizuri ili kuboresha afya yangu.

Najihisi vizuri sana kuhusu wasilisho kwa sababu ni nafasi nzuri ya kujieleza kwa uhuru na kushiriki mawazo yangu na pia wasilisho hunisaidia kuboresha ujuzi wa lugha yangu.

Mimi hupenda kahawa kwa sababu, ninapoikunywa kila asubuhi, inanipa nguvu na kunifanya niwe macho kwa kazi zangu. Mimi hupenda kuandaa kahawa yangu kwa kutumia maji moto na unga wa kahawa. Huwa naifanya asubuhi kabla ya kuanza siku yangu. Mimi huongeza sukari na maziwa kufanya kahawa yangu iwe tamu na laini. Nisipokunywa kahawa yangu, mimi hujihisi vibaya.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli nilio shuhudia Ilikuwa ya mechi ya timu ya taifa mwaka jana ambako timu yetu ilishinda kwa kufunga pointi nne kwa mbili katika mchezo wa finali. Timu zilizo cheza kwenye wakati huo mkuu wa besiboli ni Marekani, dhidi ya Dubai, na mechi ilikuwa ya kufunga rekodi ya pointi nyingi zaidi kwenye ligi. Nilipo shuhudia timu hizi mbili zikicheza nilifurahia sana na Wakati yoyote ambako mimi hufikiria siku hii, mimi hujihisi vizuri sana na pia kuweza kujua jinsi ya kucheza mchezo huo wa besiboli.